Ninapenda kusoma vitabu vya tamdhilia ama vitabu vya historia pia. Kwa sababu kwa vitabu za tamdhilia unapata umaarufu mingi, mwingi, ubunifu mwingi. Ambapo unapata mwenye aliandika hiyo kitabu, alitumia ujuzi mwingi, ametumia maneno ambayo yako na maana fiche, anatumia pia msamiati mingi, ubunifu ambao umepita kiasi. Kwa hivyo napenda kusoma hizo vitabu kwa sababu pia zina kuchukua muda kusoma ili uelewe na kama wewe si mtu wa kusoma vitabu za tamthilia itakugharimu wakati mwingi na itakugharimu pia ujuzi mwingi ndio uweze kuelewa ni nini ambacho kimeandikwa pale ndani Izo vitabu ndizo nyingi zimekubaliwa kusomeshwa katika shule za upili. Ambapo unapata katika kidato cha tatu na cha nne kwa mfumo ambao umepita. Unapata serikali imeruhusu hizo vitabu zifundishwe huko na walimu wa kiswahili. Kwa hivyo ni vitabu ambazo zinaongelea mambo ya serikali, mambo ya kuishi vijijini, mambo ya kuishi pia mjini, pia maisha ya watu fulani, vile waliyaishi maisha yao na ni aje, sisi tunaweza kujifunza kutoka kwa hizo shairi ambazo wamezitunga. Ni vitabu ambavyo vinakupanua akili, vinakujaza maarifa katika ubongo, pia vinakufunza mambo mengi ya kuishi na watu, kutangamana na watu, ni vipi utajikinga na vitu matukio fulani ambapo yatatokea katika maisha yako. Ni vitabu ambavyo mimi navipenda sana na nahimiza serikali iendelea hivyo hivyo kufanya zisomeshwe shuleni Kwa sababu zina saidia sana kupanua akili ya mwanafunzi na zina wataadharisha ni nini ambayo watakuja kupatana nayo huku nje Ukifuata maagizo, ukifuata ukielewa hizo vitabu ndani vizuri hautakuwa na shida ya kuishi huku nje na hautakuwa na shida kuelewa mipango ya serikali, mipango ya watu huku nje wanaishi vipi, ni vipi utajiendeleza ukiwa hapa nje Kwa hivo mimi nazipenda sana vitabu vingine navipenda ni vitabu vya historia ambapo Najifunza mengi kama matukio ambayo yalitokea kabla tuzaliwe ni vipi watu waliishi, ni vipi tulipata uhuru, ni vipi pia mambo yalienda wakati huo na waliishi aje na pia historia ya waanzilishi wa binadamu pia napenda kusoma biblia ambapo najua uzaliwa wa yesu ni vipi aliweza kwenda kufa aka tuosha dhambi zetu pia wale maraisi ambao wametajwa kwa biblia walikuwa na ishi na watu wao aje ni vipi waliweza kutekeleza wajibu ambao wametwikwa na Mungu na inatupanua akili na inatufafanulia ni vipi tutaishi maisha na ni vipi tutajitoa katika minyororo ya dhambi na tujilete katika usafi wa yesu ambaye alikufa kwa ajili ya makosa yetu. Ni vitabu ambavyo mimi navihimiza visomwe na vile teknolojia inaendelea kukua ndivyo zinaweza kurahisishwa kuwekwa kwa mitandao Unapata wako na wameweka ujumbe mwingi katika mitandao ndiyo watu waweze kupata kwa njia ya urahisi kupitia simu Kwa hivyo ni vizuri sana mtandao umekuja ni vizuri sana vitabu vimewekwa katika mtandao kwa sababu watu wengi wanafikiwa ambao si lazima ata ni wahapa kwa nchi yetu Lakini wengi nje pia wanapata kufahamu ni vipi tumepitia mambo fulani na tuliweza kuyaepuka vipi tuliweza kuyasoma aje tuliweza kuyapita aje.

Pahali ambapo naishi panaitwa Pipeline, Embakasi kusini, ambapo ni mji katika jiji la Nairobi. Na, ni mji ambao unapendwa na watu, watu ni wengi, familia nyingi zinaishi huku kwa sababu manyumba ni ya ghorofa. Na pia mimi naishi katika nyumba ya ghorofa, katika ghorofa ya pili. Na, mazingira ya hapa, ni mazingira ambayo yanapendeza, ni mazingira safi, ni mazingira ambayo hayana makelele, upepo ni wa mwanana, ambao upepo ambao uko sawa sana. Ni maeneo ambayo watu wanayapenda sana. Kwa sababu maji ni safi, pia upepo ambao upo haujachafuka kwa zile ya harufu mbaya za takataka. Takataka inaokotwa kwa kila siku usafi nao umeidhinishwa, kunasafishwa kila siku na hapa nilipapenda, kwa sababu, pia utulivu, na pia nisalama sana, kwa sababu hakuna wizi watu wanaacha hata milango wazi wanapotembea nje. Na hakuna hakuna uwoga wakuibiwa, ama uwoga wa kupata mtu amengia kwa nyumba yako, akachukua vitu zako ni pahali ambapo pia, wanafamilia wengi wanaweza kulea watoto wao, kwa sababu hakuna ule wizi wa watoto. Mtoto unamuacha anatangamana na watoto wa jirani, wanajifunza mengi, wanakuwa pamoja, wanaenda shule pia pamoja, shule ziko na, pia serikali imeweka vituo za polisi ambayo, ni kuhakikisha hiyo uamani, na utulivu umewekwa vizuri kwa sababu uwepo wa serekali, inamanisha usalama upo, na hakuna mambo mabaya yataendelea pale. Usafi unahidinishwa na magari ya serikali, ambayo hiyo ina kuja kukusanya takataka kila siku, na pia kuosha barabara kila siku. Nipahali ambapo ni pazuri sana, kwa na nahimiza watu wanaweza kuja kuishi. Na mimi napenda hii eneo, kwa sababu nilipohamia hapa mwezi jana, ama mwaka jana hapo Disemba ni mahali ambapo nilikuwa nimepatafuta sana watu hawahami ovyo ovyo, kwa sababu, kila kitu unapata hapo. Maduka ya hapo ya kuuza vitu maji hapo, usalama upo, chakula kipo, watoto wanatangamana vizuri bila wasiwasi wa kuibwa nyumba ni safi, nyumba imeidhinishwa. Hakuna makelele, hamsumbuani na jirani na mimi napenda, amani hiyo ambayo, imeidhinishwa hapa na, ni vizuri sana, na nafurahia sana kuishi hapa. Kwa sababu, ni pahali ambapo ni pazuri na panapendeza sana na mimi naishi salama, na raha sana, maji ya natilika kwa mfereji, maji safi maji ya kunywa pia yapo, na unapata kila mtu ni safi ako sawa, kuoga unajioga bila wasiwasi, kwa sababu maji ya hapo. Na lenyewe liko katika, haiko mbali sana na barabara kuu, kwa hivyo usafiri pia ni haraka, unapotaka kwenda pahali, haujafungiwa fungiwa huku ndani. Kwa hivyo, ni eneo safi, ni eneo poa, ni eneo nzuri sana, ni eneo ambayo, haijajificha, iko, waziwazi, kwa hivyo ndio maana watu wanapenda kuishi hapa.

Kipindi ambacho napenda sana ni kipindi cha runinga ambayo inaitwa National Geographic Channel ambacho kinaeleza kuhuzu mashine na teknolojia Kwa hiyo kipindi naipenda kwa sababu hapo ndiyo niliweza kujua mambo na Artificial deligence ni vipi pia imekuwa ikitumika katika ukuwaji wa kambuni na ukuwaji wa teknolojia Hapo pia ndo nilijifunza kuhusu machine vile zinawekwa akili ya kama ya binadamu ambapo zinafanya kazi katika programu ni kipindi ambacho na kipenda sana kwa sababu kina nipanua akili yangu, kinaweka mwili usisimuke kwa sababu napenda kusoma mambo ambayo yanahusu teknolojia haswa katika hii karne ya ishirini na moja kwa sababu teknolojia ndiyo inafanya dunia isonge kwa sababu ndiyo inatengeneza chakula ndiyo inatengeneza dawa ambazo tunatumia hospitali ndiyo inatengeneza maji ambayo tunatumia kwa sababu lazima maji pahali inatoka iletwe na teknolojia adi kwa nyumba na pia teknolojia ambayo inaponya kwa njia ya mashine ambazo zinatumika, zinaprogramiwa kutibu ama kuangalia ugonjwa fulani kwa mwili na nikipindi ambacho na kipenda sana kwa sababu kime nionyesha uhalisia wa mambo ambapo kila kitu kina zungukia huo mwendo wa teknolojia kwa sababu bila teknolojia auko katika karne ya ishirni na moja Kwa hivo ni jambo zuri sana ambapo wanaleta hiyo kipindi kwa hiyo runinga ya National Geographic Channel na mi naipenda kwa sababu najifunza sana, najifunza sana katika hiyo kipindi na huwa sana na jipata nimeshika kalamu naandika vitu ambavyo unapata watu walizindua ama wamebuni teknolojia mpya kila siku kwa sababu ni kitu ambacho kinakua kila siku na ni kitu kinasomwa kila siku. Kwa hivyo karne ya ishirini na moja msukumo wa ulimwengu ni kukua na teknolojia na hiyo teknolojia unaipata wapi? Katika channel ya national geographic ambacho kinaongea kuhusu mashine Kwa mfano kuna hizi mashine za ukulima na ambazo zimekuja kusaidia mkulima na unapata mazao ni mazao makubwa sana ni mazao ambayo yako sawa na ni mazao ambayo chakula chenyewe ni chakula chenye rotuba. Na pia inapunguza hiyo kuchoka ya mkulima na ni teknolojia ambayo nimeipenda sana kwa sababu hivi karibuni nikipata pesa naenda naenda kununua shamba ni weze kununua pia mimi mashine ambazo zimewekwa teknolojia ya kisasa Ili kusaidia uzalishaji wa chakula ili tusiweze kushinda tumeomba chakula kutoka inje kama ka, taifa la Kenya. Kwa hivyo ni teknolojia mi naikumbatia sana na inaonyeshwa chana sana kwa hiyo kipindi. Kila mtu siku hizi pia nasi naona, tunapo enda kupatana na watu, unasikia kila mtu aongea kuhusu hiyo kipindi, kwa sababu ni kipindi ambacho kimeonyesha watu, maana ya kutumia mashine, maana ya kutumia teknolojia, maana ya kutumia artificial intelligence ambayo unai programu katika mashine na mashine inafanya kazi bila wewe kuishinda kuiangalia Kwa hivyo nikipindi ambacho nina himiza watu wende wakiangalie ingawa pia ikona watu wengi wanao itazama na utajifunza mengi utajua teknolojia ilitoka vipi ilianzia wapi na inaendelea aje, na unaweza jifunza nini katika hiyo teknolojia, unaweza kufanya nini na hiyo teknolojia ndiyo mazao yako chochote unafanya kiwe cha kupendeza kuhusu kupitia teknolojia ambayo iko kwa sasa.

Wazee wangu niko na mahusiano mazuri sana nao kwa sababu ni watu ambao wamenilea, ni watu ambao wamenizaa, ni watu ambao wamehakikisha nimefika umri ambao niko nao bila magonjwa, bila kuumia, bila kupoteza viungo mwilini kwa sababu walinilinda Kwa hivyo ni wazee ambao nigependa pia mungu Awaweke hai kwa sababu ningependa kuwasaidia sana katika maisha ya kesho niweze kuwafanya waishi maisha mazuri, waishi maisha ya kupumzika vizuri Kwa sababu walifanya kazi nyingi sana kufika ndio nifike pahali nimefika na hivyo naomba mungu awajalie afya nzuri ili waishi sana kwa hivyo ndiyo niweze kuwasaidia ni wazee ambao kutoka utotoni mwangu wamenishikilia sana Sijawai kosa kitu, sijawai waomba kitu wakaninyima, hata kama hawana wananitafutia Wananiambia ngoja kidogo tukutafutie na kweli muda kidogo unapata chenye ulikuwa unatafuta wanakupea ni wazee ambao wamejinyima mambo mengi sana ndiyo niweze kufurahi Kwa hivo nawapenda sana wazee wangu na mahusiano yangu na wao naomba yazidi kuwa mahusiano mazuri, mahusiano ambayo ni ya kujengana, wamenisomesha, kutoka chekechea hadi katika chuo kikuu ambapo bado sijamaliza kusoma lakini ina bado wananishikilia hadi kwa sasa ni wazee ambao wame hakikisha pia Nimepata familia yangu pia ambayo ni familia imebarikiwa Tumebarikiwa na mtoto familia yenye amani Wanahakikisha kila siku wametuangalia Tunaendelea aje na tunapata hisia mingi kutoka kwao Tunajifunza mengi kutoka kwao Tunapopatwa na shida fulani Tunaendanga kwao Wanatuambia, wanatueleza ni vipi tuna hiyo shida tunaitatua Wanatusaidia kutatua shida yoyote Wanatusaidia katika pesa na pia kutuelekeza ni vipi tutaishi maisha kwa sababu ingawa Tuko karne ya ishirini na moja lakini pia wamejizatiti kusoma mambo ambayo yanafanyika sahii na kwa sababu akili yao ni akili ambayo itashika mambo kwa haraka wameweza kusoma mambo vile yako kwa ulimwengu wa sasa na katika shida ambazo tunapitia wanatumia ujuzi ambao wamepitia na wanatupea mawaidha ya vipi tutatatua shida zetu na ni vipi tutaishi bila mashida Ningependa mtu ambaye akona mzee wake Amweke vizuri, amulinde Kwa sababu ni mtu ambaye amejinyima mengi Ndiyo tuweze kufika pahali tuko sai na sio jambo ngumu sana kukuwa na mzee kwa sababu ni baraka na ningependa mahusiano yao yawe mahusiano mazuri sana Kwa sababu ni watu ambao wametulea, wametuhifadhi, wametutetea kwa mambo mengi tumefanya Wametutoa utotoni, wametuosha. Na hivo, napenda sana niishi na wazee wangu sana Ndiyo niweze kuwashika mkono vile walinishika waweze pia kukula matunda ya mazao yao Kwa hivo, ni kitu kizuri sana kukuwa na wazee na kukuwa na uhusiano nuzuri nao. Hata kama hawakukupea kila kitu waliweza kukufikisha pahali ambapo uko na ukajifunza mengi kutokana na maisha yao na wakakufunza mengi pia Kwa hivo ni vizuri sana tuishi na wazee wetu vizuri na tuweze kusaidiana nao Kwa sababu wanatufunza vipi tutaishi maisha ya leo Kupitia njia zao za huko zamani Kwa hivo mi napenda sana kuishi na wazee wangu.